Ule mchezo ambayo unajulikana sana na watu wengi ni ule mchezo wa kandanda ya wanaume. Kwa hivyo kwa kandanda ya wanaume, ndiyo mpiza unawo peperushwa katika viombo via habari, katika television, unatangazo katika rendio. Kwa hivyo huu ndiyo mchezo ambao wale watu wengi na mimi pia ujua na labda wakati muingine nazingatia lakini si sana. Kwa hivyo mchezo mingine inakua ni ngumu kujua wachezaji kwa sababu haina alimarufu sana ya haina akuna umarufu sana wa hizo michezo. Na kwa hivyo inakua ngumu kujua wale wachezaji ambao wanacheza zile michezo. Kwa hii kandanda kuna wale wachezaji ambao wanajulikana sana na wanapendwa sana na watu kama Ronaldo na Messi na Mourinho. Watu kama hao ndiyo ninaopenda wa kimchezo kwa sababu wanacheza vizuri na wanatuburundisha wanafanya timu zao kushinda na kukitimu na kufanya vyema kimchezo.

Kuna mambo mengi ambayo nafanya kueka afya nzuri, kukula vizuri, kuhakikisha nimekula chakula chenye afya, kuepa ama kuepukana na chakula kile cha haraka, kama vile zile kuku ambazo zimelelewa na madawa, ama vyakula ambayo havina, vile ambavyo vimetengenezwa kwa viwanda. Kuhakikisha nimekula ile chakula ambayo imetoka kwa shamba vile niwezavyo. Kuna mambo mengine ambayo nafanya ili kukua na afya ni kwa mfano kufanya mazoezi naweza kutembea kama jioni hivi natembea ama kufanya shughuli zangu za nyumbani kukua nina vitu za kufanya. Si kukaa tu nimeketi bila kitu ya kufanya. Mambo mengine ambayo nafanya ili kuhakikisha nina afya nzuri ni kukaa bila wasiwasi. Wasiwasi nafanya mtu anakuwa hana afya nzuri. Kwa sababu kama hauna amani hata huwezi kukula vizuri, utakuwa unasumbuka kichwa inakuuma, mwili ni inaumia. Kuepukana na zile madawa za kulevya na kuhakikisha ya kwamba nimekaa nikiwa msafi na kukula chakula kisafi. Na mambo mengine ambayo yananisaidia kukaa nikiwa na afya nzuri. Kama nasikia vibaya naangaliwa mapema ili kama kuna kitu ambacho kinanisumbua nahakikisha ya kwamba kimetolewa na niko na afya mzuri ya mwili.

Kuna aina tofauti za rangi. Kwa mfano kuna rangi nyekundu, rangi ya waridi, rangi ya kijani kibichi, rangi ya bahari, rangi ya manjano, rangi nyeupe, rangi nyeusi. Mimi napenda rangi nyeusi kwasababu rangi nyeusi inaonyesha ujasiri. Ujasiri Ujasiri. Kwa mfano ninapovaa nguo ya rangi ya nyeusi ninajiskia nikiwa na ujasiri mwingi sana. Ni rangi ambayo inanifanya nihisi kama mimi inanifanya nihisi nikiwa na ujasiri na kwamba naweza kufanya kitu chochote ambacho nataka kufanya. Hii rangi naiona karibu kwa kila kitu kwa maisha. Kwanzia televisheni, kwanzia kwa redio, kwenda masufuria, masahani, nguo, viatu. Karibu kila kitu utapata vitu vya rangi nyeusi.